Napenda sana sikukuu kwa sababu ni wakati wa furaha upendo na kukutana na familia. Mara nyingi tunaanza siku kwa maombi na kushukuru mungu kwa maisha na afya. Kisha tunapika chakula maalum kama pilau, kuku, chapati na keki. Tukishirikiana jikoni uku tukiimba na kucheka. Watotoa upamba nyumba kwa rangi na taa na muziki ujaza hewa. Wakati wa mchana, tunabadilishana zawadi ndogo au kadi zenye ujumbe wa upendo. Hiyo ni tunakaa pamoja tukizungumza kuhusu mwaka uliopita na mipango ya mbele. Sikukuu kwangu si tu kuhusu chakula na zawadi, bali ni kuhusu kuwa pamoja, kusamehehana na kufurahiya urafiki wa familia. Huo ndio wakati ninaohisi amani zaidi.

Mimi upendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi. Napenda kujihisi mwepesi na mwenye nguvu baada ya kula, si mchovu au kushiba kupita kiasi. Mara nyingi upika kwa kutumia mafuta kidogo ya alizedi au nazi. Asa, nikitengeneza mboga za majani, wali au samaki. Ata hivyo, kuna nyakati napenda chakula chenye mafuta kidogo kama chipsi au kuku wa kukaanga. Asa, nikijipa zawadi baada ya wiki ndefu ya kazi. Lakini kwa kawaida, uchagua chakula kilicho chemshwa uu kuokwa kwa sababu nanjali afya yangu. Nimejifunza kwamba kula kwa kiasi na kuchagua chakula bora kunasaidia mwili na akili kua na nguvu zaidi. Kila mlo ni nafasi ya kujitunza kwa upendo na uangalifu.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani kwa sababu kunanifanya nijisikie karibu na asili na kunipatia furaha kubwa. Kila siku napanda na kuhudumia mimea mbali mbali kama vile mboga za majani, karoti na pilipili pamoja na maua yanayo changia uzuri wa bustani. Napenda kumwagilia mimea na kuona mbegu zikikuwa kukua mimea yenye afya Jambo linalonipa kuridhika sana. Kulima bustani kunanifundisha uvumilivu na uwajibikaji kwani si kila kitu hukua mara moja na kunanikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira. Zaidi ya chakula safi ninachopata, bustani ni sehemu yangu ya kupumzika, kufikiri na kupata amani ya ndani. Ni furaha ya kweli kuona matokeo ya jitihada zako yanakua kwa mwonekano na ladha.

Mimi hupenda kutumia kompyuta zaidi kuwa ajili ya kazi za shule na kujifunza mambo mapya Mara nyingi hutumia kompyuta kuandika insha, kufanya utafiti na kusoma makala mbalimbali. Zinazoongeza maarifa yangu. Pia napenda kutumia kompyuta kuwasiliana na familia na marafiki kupitia barua pepe au mitandao ya kijamii. Hasa pale hatuwezi kukutana uso kwa uso. Wakati mwingine hutumia kompyuta pia kwa burudani kama kutazama video fupi au kuskiliza muziki. Kompyuta inanisaidia kupanga muda wangu vizuri. Kuhifadhi taarifa muhimu na kufanya kazi zangu kwa haraka zaidi. Bila kompyuta, maisha yangu ya kila siku yangekuwa changamoto na yasio na mpangilio.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandao ni jambo linalochukuliwa kwa uzito mkubwa. Kwanza, sipendi kubonyeza viumbo visivyojulikana au kufungua barua pepe za watu wasiyojulikana. Kwani mara nyingi zinahusiana na virusi au ulaghai. Pia, natumia nyula thabiti na tofauti kwa akaonti zangu zote ili kuepuka kuibiwa taarifa binafsi. Napenda pia kuweka programu za usalama na antivirus kwenye computer na simu yangu. Kwa mitandao ya kijamii na kagua kwa makini ni nani ninaowajali na kushiriki taarifa. Kuepuka kutoa maelezo ya kibinafsi kwa watu wasiojulikana. Pia ninafahamu kwamba kama napokea vitisho ni muhimu kuripoti mara moja kwa mamlaka husika na kuepuka majibu ya hasira. Hii yote inanisaidia kuwa salama mitandaoni.

Mimi uta sasisha vifaa viyangu mara kwa mara, lakini wufanya ivyo kwa mpangilio wakawaida ili kwa kikisha vina hendelea kufanya kazi vizuri. Kwa kawaida, nakagua programu na mfumo wa simu au computer angalao mara moja kwa mwezi. Kwa kikisha akuna virusi awo programu sisizo salama. Pia, napenda kusasisha vifaa vikubwa kama computer hau simu kila wakadil tokeo jipia linapotokia. Asa, ikiwa linaboresha utendaji na usalama. Kusasisha piya kunasaidiya kwepuka matatizo ya teknologia kama kuchelewa kwa programu au kupotesa data. Kwa ujumla, napendalea kuwa na vifaa vinaviofanya kazi kwa ufanisi kila wakati. Kwani vina saidiya kazi zangu za kila siku na kunipa utulivu wa akili.

Ndiyo, mimi huvaa saa kila siku kwa sababu inanisaidia kupanga muda wangu na kuhakikisha ninalenga shughuli zangu. Napenda saa zenye muundo wa kisasa na rahisi, zisizo na vitu vingi vinavyopoteza muda kuona muda. Kwa kazi, huwa naangalia saa mara kwa mara kuhakikisha nimesimamia muda vyema hasa wakati wa mikutano au kazi za shule. Wakati wa mapumziko au shughuli za burudani, saa hutoa hisia ya mtindo na hufanya nione vizuri zaidi. Hata hivyo, sipendi kuvaa saa zenye uzito au zisizo rahisi, kwani zinanivuruga. Kwa ujumla, saa ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku, ikinisaidia kuwa na nidhamu na mwonekano mzuri.

Mimi upendelea kuamka najua kwa sababu nahisi siku inaaza vizuri ninapeweza kushuudia mwanga wa asubui. Wakatu alfajiri, hewa huwa safi na utulivuwake unipa nafasi ya kufikiria na kupanga shughuli za siku. Napenda kutumia muda huo kwa maombi, mazoezi mepesi na kikombe cha cha imoto kabla ya kuanza kazi. Hata hivyo, pia ninajitahidi kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha na kwa muka nikiwa nangubu. Nimejifunza kwa kwa muka mapema kuna nifanya niwa na umakini ya zaidi na ninamaliza shuku majukumu yangu kwa wakati. Mwanga wa jua unipa matumaini mapia kila siku na ni kumbusho kwa mba kila asubui ninafasi nyingine ya kwanza upia kwa arimipia.

Ndoto yangu kupo ni kwa namradi wangu wenye manufaa kwa jamii yamba ungeweza kusaidia watuwenki kupata elimu na furusa za maende leo. Nantaka kwa watoto na vijana wakipata elimu bora bila vizuizi via raslimali ya umazingira. Pia, nantamani kwa masisha wanawake na wasiwana kushiriki katika masuwala ya teknologia na biashara. Ili wawe na fasi sawa na wengine. Ndoto hii na nipa motisha ya kufanya kazi kwa bidi na kujifunza kila siku. Najua haitakua raisi, lakini kila hatuwa ndogo ni hatuwa kuelekea ndoto yangu. Kwa kuweli, ndoto yangu ni kwa namchango chanya kwa jamii yangu na kuwacha alama unzuri nduniani. Jambo linalonipa furaha na maana.

Sera muhimu zaidi katika kampuni ni ile inayohakikisha usawa na heshima kwa wote wafanyikazi. Kwa mfano, sera zinazolinda haki za kila mfanyikazi kuzuia ubaguzi wa rangi, jinsia au dini na kutoa fursa sawa za maendeleo ni za msingi. Pia sera za usalama kazini na afya ya wafanyikazi ni muhimu ili kila mtu afanye kazi kwa amani na ufanisi. Sera zinazohimiza mawasiliano wazi, uwajibikaji na uwazi pia zinaweza, zionaongeza ufanisi na kuondoa migongano. Kampuni yenye sera hizi hufanya wafanyikazi kujivunia kazi yao, kuwa na motisha na kutoa huduma bora. Kwa kweli, sera nzuri ni msingi wa kampuni yenye mafanikio na mazingira chanya ya kazi.